Kumbu kumbu nzuri ambayo ninayo kuhusu shule ambayo nilikuwa ni kwamba, shule yangu sekondaria ilikuwa shule nzuri kabisa na katika shule hii nilipata kusoma vitu vingi, nilipata pia kuona mengi na kujua mengi kwa sababu. Nilipo kuwa katika hii shule ilikuwa mbali na pahali tulikuwa tuneshi pahali wazazi walikua. Kwa hivo nilipatana kutana na wanafunzi katika county mbali mbali. Pia nilitengeneza marafiki wazuri ambao hadi wa leo nilipo maliza shule ya upili. Hadi wa leo hawa wasichana ni marafiki zangu.

Kwa kusema kweli, mimi ni msichana na katika utamaduni wetu nilipotoka, wasichana hawafai kunyoa nywele zao kwa sababu nywele inaonyesha kwamba iyo ni urembo wa msichana. Pia mimi ni msichana kwa hivo sina ndevu ndevu hua inawekwa na wanaume na katika kimila na desturi yetu wanaume wanaongelesha kwamba ni uzuri kuweka ndevu kulea ndevu kwa sababu inaonyesha kwamba wewe ni wanaume kameli.

Kwa kusema kweli, mi ni mtu ambaye napenda kwaandika na kompyuta kwa sababu katika, tunaishi katika wakati ambao, teknolojia imerahisisha mambo mengi sana. Sioni haha ya kwaandika kwa mkono ilhali kuna kompyuta. Umuhimu na uzuri ya kompyuta ni kwamba, kompyuta unandika kwa urahisi na kwa haraka. Computer pia unapata inaeza kutumia barua pepe na pia kuandika kwa mkono inachukua wakati mwingi ilhali ukitumia computer unaweza andika ufanye kazi yako na umalize uende ufanye kazi zingine. Lakini kuandika kwa mkono inachukua mudaa mwingi sana. Pia computer inaweza kukuekea kitu ambayo unaifanya na kuifadhi isipote. Mtu anapoandika kwa karatasi unezapata kwamba unaweza poteza hiyo karatasi ikubidi tena uandike na mkono ikuchukue mudaa mwingi.

Ushauri ambao ningependa kumpea mtu yoyote ni kwamba uwe na bidii katika maisha yako. Ni vizuri kujitaftia pesa zako, ni vizuri pia kwa mtu wa nidhamu. Nasema hivi kwa sababu, unapofanya bidii na umiliki mali zako. Mambo mingi zinawezapotea, lakini ukiisha kuwa na bidii yako na vitu zako, unaheshimika katika nchi yako na pia na watu wa kwenyu. Na pia naweza sema, ujipende kabisa kwa sababu kujipenda ni kitu cha maana. Unavojipenda ndivyo inafunza watu wengine vile watakupenda. Na kitu ushauri ya mwisho nawezasema kwamba usiwache mtu yoyote akudhulumu ama akuonyeshe madharau.

Kwa uhakika, napenda kujaribu vyakula vipya, lakini si kwa sana vile, kwa sababu mimi ni mtu ambaye naogopa naeza jaribu kitu alafu iniharibikie tumbo ianze kuniuma. Lakini kama ni chakula ambayo haihitaji maneno mingi, haijapikwa na viungo vingi, na naezajaribu naezataka kujaribu kukula ili pia nieze kuelewa, ni chakula inatoka wapi, ni ya utamaduni gani, ni ya watu gani wanapenda kuipika, kwa hakika napenda kujaribu chakula vipya.